Kwa uhakika, mimi ni mtu ambaye napenda kucheza ngoma kwa sababu ngoma huwa kwa kwanza inakuburudisha, inakustarehesha kwa wingi. Alafu pia, unapata ya kwamba kila ngoma ina meseji yake ambayo inakupitilizia wewe msikilizaji. Unaweza cheza ngoma ukipika, ukifua nguo, ukipiga deki na pia ukijistarehesha kwa namna moja ama nyingine.